Napenda zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu napata mawazo mapya na mitazamo tofauti ambayo hunisaidia kukua. Kufanya kazi pamoja kunanipa motisha na kufanya kazi iwe nyepesi na ya kufurahisha zaidi. Hata hivyo, kuna nyakati napenda kufanya kazi pekee yangu hasa ninapohitaji umakini mkubwa au kupanga mawazo yangu. Kwa hiyo, naweza kusema, napenda mchanganyiko wa vyote viwili, kushirikiana na watu, lakini pia kuwa na muda wangu binafsi, wa kufikiria na kufanya kazi kwa utulivu.

Nina jitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Mara nyingi nashiriki kuwasaidia watu walio karibu nami kuto ushauri kusikiliza matatizo yao au kusaidia pale inapohitajika. Naamini hata tendo dogo linaeza kuleta mabadiliko makubwa. Pia ninajitolea kushiriki katika shughuli za kijami inapowezekana kama kusaidia katika kazi za pamoja au kuhamasisha wengine kufanya mambo chanya kupitia kushirikiana na kuheshimiana nahisi nachangia kujenga jami yenye mshikamano na upendo.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtadaoni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti ya watu na kunisaidia kuelewa jinsi wengine wanavyo fikiria au kuhisi kuhusu jambo fulani. Mara nyingi maoni hunisaidia kujifunza kitu kipya au kuona upande ambao sikuwa nimeufikiria. Hata hivyo huwa nachagua kwa uangalifu ninayo soma kwa sababu si maoni yote ni chanya au yenye msaada.

Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengi na kuchagua bidhaa nikiwa nyumbani bila usumbufu. Hata hivyo huwa nachukua tadhari nahakikisha nanunua kutoka kwenye tovuti zinazoaminika na kuangalia maelezo ya bidhaa vizuri na kufanya uamuzi. Kwa njia hiyo, ununuzi wa mtandaoni hunipa urahisi bila wasiwasi mwingi.

Ningependa kupata mafunzo yanayoniwezesha kuongeza ujuzi wangu na kufanikisha kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano mafunzo ya usalama wa mtandao, teknolojia mpya uongozi na usimamizi wa miradi. Pia mafunzo ya nausiana na mawasiliano, kazi ya timu na mbinu za kuongeza tija ningeyapenda. Kwani hayo huchangia sana kufanya kazi vizuri na kushirikiana kwa ufanisi na wengine kwa kifupi ningependa mafunzo yanayo ongeza ujuzi wangu wa kitaaluma na kunisaidia kufanikisha malengo yangu ya kazi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni wazi, usahihi na heshima. Ni muhimu kuhakikisha kila mtu anapata taarifa sahihi na kwa wakati unaofaa. Ili kazi iendele kwa ufanisi pia kusikiliza kwa makini ni sehemu kubwa ya mawasiliano kazini. Sio tu kuzungumza bali pia kuelewa mawazo na wasiwasi wa wengine. Hii husaidia kuzuia mgogano kuongeza mshikamano wa timu na kufanya kila mtu ajisikie kuwa na sehemu ya mafanikio ya pamoja. Kwa ufupi mawasiliano mazuri kazini yanahakikisha kazi inaendelea vizuri watu wanashirikiana kwa furaha na malengo ya timu yanatimiza.